Matunda yanatumika kutengenezea juisi juisi zinauzwa au zinanywewa katika familia mbalimbali.

Rudia tafadhali. Nikitendo cha kumuambia mtu hapa sijakuwelewa rudia inamaana arudie kitu alichoana kisema.

Sukari ni kiungo ambacho kinatumika katika chai. Watu wengi wanapenda kuweka sukari kwenye chai.

Kulia nikitendo ambacho mtu anapata maumuvu na kukia either kupigwa au kupata msiba wowoote.